Ndiyo napenda kupiga picha, napenda kupiga picha kutumia simu ama kamera nzuri, napenda picha kwa sababu picha ni moja wapo wa njia ambazo unaweka kumbu kumbu kuhusu vitu ama tamasha na vitu kama ambazo umepitia.

Mandhari mzuri yenya nimewahi kuona ni mandhari ya thika greens nilipenda mandhari hiyo sana kwa sababu kulikuwa na kiwanja cha kuchezea golfu kizuri sana na nyasi zilikuwa zimemea kwa wastani na pia kulikuwa kusafi sehemu hiyo kulikuwa na usafi mwingi sana Nilipenda mandhari hiyo kwa ujumla.

Nafanya mazoezi ya mwili kila siku kwa wiki siku tano ama siku nne. Napenda sana mazoezi ya mwili kwa sababu ya nyanipa afya. Huanahisi nikifanya mazoezi sana si mzuri lakini nikifanya mazoezi kidogo kama siku moja kwa wiki pia si mzuri. Kwa hivyo najaribu kubalance kati ya siku tatu na siku tano.

Mimi na familia yangu napenda tuki jumuika kwa pamoja katika haswa kama ni sherehe ama ni sikukuu kama ya krismasi kupika kupika kama ni vijana ni kuchinja kuku ama mbuzi na kama ni wasichana mwa mama wanapika afu badae tunajumuika na tunakula pamoja.

Kitu ambacho kina nipa motisha. Kazini ni pesa. Pesa linanipa motisha kwa sababu singependa kujipata siku ama wakati. Sina pesa. Kwa hivyo ningependa na nikifikiria kuhusu mahitaji yangu ya pesa ya kifedha nafanya kazi kwa bidii kabisa.

Nina sharehe kiasi huku kwa kula haswa na kujumuika kwa familia, napenda sana kujumuika na majamaa na marafiki ili tushirikiane kwa mlo ama kujumuika pamoja ili tuweze kuongea kusu mambo yanayo tuhusu, mambo ya kifedha, mambo ya biashara na vitu kama hivyo.

Mi husaidia jamii yangu kwa kuwatumia pesa ama kuwapea motisha. Saa zingine mama anaitaji pesa na namutumia ni kilipwa. Ama saazingine jamaa yangu kama cousin yangu anaitisha doh. Ama ananiomba doo. Ananiambia ni kubaya. Mi namutumia kakitu. Hivo ndivomi husaidia jamaa wangu.

Mimi hupenda kuenda sinema tu ile time, ile wakati nimeona nimesikia kuna movie, movie imetokea Bas, kama ni movie mzuri, mimi huenda kuiona, lakini saa zingine kama huna pesa, kama haujafika hiyo nini Ah, bas, mimi nangojea itokee Netflix, ama niidownload kwa izi illegal stream sites lakini sana sana, kama movie ni mzuri na nikona pesa, naiweka kando bas naenda kuiona.

Kwa sasa mi hupenda kuona, lakini kama ngekua na miaka 20 kurudi nyuma, ningekua na penda kucheza. Lakini hata sahi ukaniambia tuende tucheze boli siyezi kataa. Lakini kwa sasa mi nmefika miaka 30 na kutazama nikufiti kuliko kuona. But that is, kama ni timu yangu ya Arsenal, mi huenda naiona. Kama ni hizi timu zingine sifurahii sana heri niende nikacheze.

Mimi hupenda kununua vitu kwa soko, ama kwa supa, ina depend, saa zingine kama ni vitu zakula, mimi huenda nanunuwa kwa soko, kama ni vitu zakula kama vitu fresh, vitu unenda kupika nanunua kwa soko, na vitu hizi zingine kama skari hivi, kwa duka yenye iko karibu, na kwa supa, hivyo ndivo miu.

Mim ninpenda kuona jamii yangu inaendelea kifedha. Kama ni kwa mtaa, natakaa kuona wamefungua mabiashara. O, jamii yangu ina penda kuona wakinifungua mabiashara. Waki, nikisikia wame travel, ama wameenda abroad, na furahia sana wamepata kazi mzuri. Mimi njia ya maendeleo naweza penda kuona kwa familia yangu.

Naam napenda kujifunza historia sana. Nafurahia sana somo la historia. Si kulifanya nikiwa shule lakini nilipotoka nilianza kupata hiyo. Nilianza kupenda kusoma historia. Na nime kutoka nimalize shule nimekuwa nikisoma stori za kitambo. Kama stori za Alexander the Great, stori za Gengis Khan. Historia ya world war one world war two nimependa sana kusoma mambo kama hayo.

Ami upenda mkate tu wa kawaida. Mkate tu wa kawaida unakuanga mutamu sana kwanza nikikunywa na chai ama maziwa. Lakini kama ni mkate na keki basi keki ni mzuri na unapata ina utamu. Lakini kwa sasa nimekuwa nikiangalia mambo ya health kwa hivyo singe ninge pendaa kuanza mwaka vizuri bila kula vitu kama hizo.

Ndiyo ni mewai fikiria nianzishe biashara yangu ninge. Nime post pond ama nimeifa sijaiyanzisha basi bado. Lakini ningependa siku moja nianzishe biyashara ya kuu. Ya kuuza chakula changombe. Biashara ya kuuza vyakula kwa wingi. Kama kununua kuanzisha faktori ya kutengeneza bidha za kukula.

Mimi hupenda rangi ya nyekundu. Ama rangi ya rangi ya dark ama black sipendi sana rangi za napenda sana rangi yenye iko dark kidogo rangii ya red ama black inakuwa mzuri sana lakini rangi zingine kama white sipendi sana blue pia ni dark blue ni rangi mzuri sana ni nayo ipenda.

Na hisi kwamba kusubiri kwa kwenye mstari ni jambo ambalo linakupa patience na pia kama mstari umepangwa kulingana vile mtu alikuja kama wakwanza hatakuwa hapa wakwanza na wamwisho anangoja. Na tu najua ni mpangilio muema kukuliko kupata mtu mwenye na kuja late ana kupita ni mpangilio muema.

Mi sijiu aina nyingi za keki, lakini kuna hizi lemon cake. Haa, nasikianga zikiwa tamu kupindukia ama keki tu hizi za kawaida za zenye ziko kwa arusi, vitu kama birthday. Ni keki tamu sana na napenda kwa ajili ya taste yake. Inakuanga taste mzuri sana. Sika ma hizi keki zingine za maduka.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kutumia YouTube kuingia kwenye mtandao na kuresearch. Ama sasa nimejikuta juzi nikitumia AI kama Groke ama ChatGPT kuuuliza maswali ambazo ningependa kujua majibu yake. Lakini kwa YouTube nimepatana na njia mzuri sana ya kujifunza vitu mpya.

Ningependa kufikia, kufikia mahali ambapo, mahali ambapo nimeweza kusomesha watoto, nimeweza kujifungulia biashara yangu mwenyewe kando na kazi ambayo nafanya. Ningependa kufikia pale ambapo sina presha ama sina majukumu mengi ambayo naangalia ili niweze kufanya kazi yangu kwa vizuri.